Ndiyo, napenda maua sana. Maua hunipa hisia ya furaha na utulivu. Hasa, ninapo yaona ya kiwa ya mechanua vizuri. Kila aina ya uwa lina uzuri wake wa kipekee kuanzia rangi harufu hadi namna yanavyo kuwa. Kwa mfano maua yenye rangi angavu kama waridi hunifanya nijiskie mwenye matumaini wakati yale yenye rangi laini hunipa amani ya moyo. Pia napenda maua kwa sababu hutumika kuonyesha hisia kama upendo, shukrani au faraja. Kwa ujumla, maua ni sehemu nzuri ya mazingira na hunifanya kuthamini zaidi uzuri wa asili katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napigakura. Naona ni jukumu langu kama raia kushiki kushiriki katika uchaguzi ili kutoa sauti yangu na kushiriki katika maamuzi yanayoathiri inchi na jamii kwa ujumla. Ndiyo, napigakura.

Napenda filamu za kusisimua na za hadithi za kweli. Kwa mfano, filamu za maisha ya kweli, filamu za uhalisia au hata zile za kusisimua na kujifurahisha. Zina zoweka karibu na hadithi. Kunifanya nifikirie na pia kufurahia burudani kwa wakati moja.

Napenda kinywaji cha baridi chenye harufu ya vanilla au mint. Kinanifanya nijisikie safi na kirefu hasa wakati wa joto au baada ya chakula ama wakati nimechoka. Kinywaji hicho pia hunipa hisia ya utulivu na furaha kidogo kila siku ninapokikunywa.

Ndiyo. Nakumbuka mwalimu wangu wa hesabu. Alikuwa na njia ya kipekee ya kufundisha. Alifanya masomo kuwa rahisi, kuelewa na kufurahisha. Alitufundisha sio tu hesabu, bali pia uvumilivu na bidii. Kila nikiwaza yale masomo hunifanya nikumbuke kwa heshima na shukrani kwa mwalimu wetu.

Kazini hujipangia muda kwa kupanga kazi zangu, kulingana na umuhimu wake. Huwa naanza na kazi muhimu zaidi, nikiweka ratiba ya siku na jitahidi kuepuka vitu vinavyopoteza muda ili niwe. Ili niweze kumaliza majukumu yangu kwa ufanisi wa siku hiyo.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu niliye kutana nae zamani kipindi cha shule. Nilikutana kwa bahati tu darasani. Nikakaa karibu, tukaanza kuongea na polepole urafiki ukaanza. Kilichotufanya kuwa karibu zaidi ni kwamba tulikuwa na mawazo yanayofanana. Na tulisaidiana sana kimasomo na hata kwenye maisha ya kawaida. Tumepitia mambo mengi pamoja kuanzia nyakati za furaha hadi changamoto. Yeye ni mtu ninayemuamini anayenisikiliza na kunipa ushauri kweli. Urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu, heshima na kuelewana kati yetu sisi wawili. Na mbaka leo bado tunawasiliana na kusaidiana pale inapobidi.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Ni rahisi na kuhifadhia muda, maana na weza kulinganisha bei na kuchagua ninachotaka bila usumbufu wa kuenda dukani na kusongamana na watu njiani. Pia mtandaoni nikinunua kitu na kipata after nimelipia.

Kwa kawaida, nalala kati ya masaa sita hadi masaa manane kwa siku. Huwa na jitahidi kupata usingizi wakutosha ili niwe na nguvu na umakini siku inayofuata. Ninapofanya kazi zangu za kila siku.

Napenda hali ya baridi kiasi hunifanya nijiskie mtulivu na ninaweza kufanya kazi au kupumzika vizuri. Zaidi kuliko wakati wa joto kali ambao inafanya ukue na stress mingi na huwezi fanya kazi kwa umakinifu.